Ndiyo, napenda kusoma maoni sana kuliko kutoa maoni. Kwa sababu katika kusoma maoni yale napata kujua mawazo ya watu wengine na pia kwa kwa jinsi hiyo ya kusoma napata kujua fikra zao na pia mimi najifunza mengi kutoka kwao na pia inanipatia fursa ya kujifunza ni njia gani watu wengine. Wanazungumzia au wanaliona jambo fulani mtazamo wao ni gani kuhusiana na jambo fulani kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kujua yanayoendelea kwa kusoma maoni kuliko kutoa maoni yangu.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kwa kutembea na kutafuta sehemu nzuri ya kipekee ambayo nitakuwa mimi peke yangu. Na napenda hizi sehemu kwa sababu zinanipatia nafasi ya mimi kutulia na kutathmini maisha yangu yanapotokea na yanapoelekea. Hivo basi kunipatia mimi fursa adimu ya kujipanga vipi nitakabiliana na maisha yangu.

Jinsi ambao mimi najilinda kutokana na vitisho vya mtandao, jambo la kwanza ni kuwa sijihusishi katika malumbano ambayo najua yataleta vurugu baadaye. Kwa hiyo mara nyingi najipata huwa nasoma tu maoni ya wengine kuliko kuchangia maoni yale. Hii ni kwa sababu nikiona ni maoni ambayo yataleta balaa baadaye na achana nayo. Kitu cha pili pia, kuingia katika mitandao inahitaji kuwa na nambari ya siri ambayo itakuwa ni mimi pekee yake ndio naijua. Kwa hiyo, hii nambari ya siri inanilinda kutokana na wadukuzi ambao naeza kaingia kwenye akaunti zangu na kudukua mambo yangu. Alafu kitu cha tatu katika njia ya kujilinda na vitisho vya mtandao ni kuhakikisha pia watu ambao nawafatilia kwenye hii mitandao sio watu ambao wanapenda vurugu au ni wahuni. Kwa hiyo nahakikisha nafuata watu ambao ni wa staarabu na wapenda amani.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanyi biashara mkubwa wa mazao ya ukulima. Na napenda sana kujihusisha na ukulima. Kwa sababu na amini mazao ya ukulima ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hio, hapo ndio kuna biashara kubwa na hapo ndio sitawahi kukosa wateja katika biashara kama hii. Kwa hio ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanyika biashara mkubwa katika sekta ya ukulima.

Napenda kuvaa t-shirt na suruali ndefu. Huu mtazamo wa hizi nguo inipatia mtazamo mzuri na pia napendeza zaidi nikiwa nimevalia t-shirt na surali ndefu. Na pia sababu nyingine ya kumi kupenda kuvaa aina hii ya nguo ni kwa sababu saingine za nkavaa sila zima nipige pass. Kwa yule za naka vati shit yangu au na surwali ya aina ya jeans. Sa inakuwa ni raisi na ni haraka kuvaa na kutoka.

Ndio, niliwai kutembelea mto sabaki ambao upo kaskazini mwa mji wa Mombasa. Kuna mji mdogo unaitwa Malindi. Mto sabaki ni mto mkubwa ambao chembuko lake ni mto tanariva. Niliwai kutembelea mto huu ili kuenda kushudia mamba na kiboko. Ni mto mkubwa na maji yake ni maji ambayo yanatiririka hadi katika bahari ya hindi katika fuo za bahari za malindi.

Mimi huwa napenda hali ya baridi. Baridi na iandamane na mvua. Kwa sababu, sehemu ninaoishi ni mji ambao kuna joto kali sana ambalo linafikia muda linaumiza na linasababisha maradhi kwa watu wengi sana. Kwa hivyo, msimu ukibadilika ukija wa baridi na mvua. Kwa mara nyingi tunapata nafuu na kidogo hali inaweza kustahimilika.

Mimi huwa napenda kutumia muda wangu na familia yangu. Pale tunapokutana, tukiangalia tv pamoja sebuleni, tunapokula pamoja, na muda mwingine tukisafisha nyumba pamoja. Na pia kama ikifika wikendi, tukiwa tunapika pamoja. Hii inanipatia muda mzuri wa kujamiana na familia yangu. Na mara nyingi napata furaha sana.

Navopanga wiki yangu ya kazi huwa nahakikisha kwanza kila siku nimeiekea kazi ya kufanya. Na kila kazi naweka kiasi cha kazi ambayo nafaa nimalize kwa siku hiyo. Halafu pia jinsi navozipanga ni huwa naanza na kazi ambazo ni nyepesi au ni rahisi. Hii ni kwa sababu itanipatia mimi motisha ya kuweza kumaliza hizi kazi zengine. Kwa sababu nikianza na kazi nyepesi, nikimaliza, itanipatia nguvu ya kuanza kazi ambazo zina changamoto. Kwa hiyo inakua rahisi sana kumaliza kazi zangu kwa wiki nikiwa nimeziweka kwa mpangilio huu.

Napenda mboga za majani, kama vile sukuma wiki, mchicha, kabeji, au mrenda. Ni mboga ambazo zikona virutubisho, vingi, na nzuri kwa afya. Na pia hizi mboga zikiweza kupikuwa vizuri, zinakua nitamu, naeza kula na ugali, wali, chapati, au mkate. Kwa hiyo mboga za majani na zozipenda ni kama hizo nilizo taja na pia ni chakula ambacho kina virutubisho na ni nzuri kwa afya.

Mimi ni mtu wa kuwahi, hii ni kwa sababu napenda kujipanga mapema ni rauke asubuhi, nipange kazi zangu za siku na hivo basi niwahi katika kutekeleza zile kazi zangu na majukumu yangu ya hiyo siku. Na hii ina nipatia fursa ya kumaliza kazi zangu mapema na kumaliza kazi zangu kwa wakati mwafaka na pia kama kutakuwa kuna kitu chochote ambacho kinahitaji marekebisho kitu ambacho nahitaji kukiangalia kwa kina zaidi napata fursa nzuri nikiwa nisha maliza zile kazi zangu mapema ili niweze kuangalia kile kitu na kukiboresha zaidi.

Mara nyingi mimi huwa nasomea habari katika mtandao wa X. X ni mtandao wa kijamii, lakini pia pale ni sehemu nzuri ya kupata habari kwa uharaka na urahisi. Na pia ni sehemu ambayo inaviongozi mbali mbali wa duniani. Kwa hiyo ni rahisi sana wakitaka kuwasiliana na dunia wanaposti tu pale katika huo mtandao So inakuwa ni rahisi na haraka sana kupata habari ikilinganishwa na sehemu zengine au katika mitandao mengine.

Zana ninazotumia kila siku ni simu na kompyuta. Hii ni kwa sababu ya vile ninavoishi maisha yangu. Kompyuta natumia katika kufanya kazi zangu za kiofisi na pia katika kusoma. Alafu simu natumia katika mawasiliano ya kila siku na pia katika kusoma habari na pia natumia katika kufanya kazi. Ii ni kwa sababu simu saa ii zimekua zimeboreshwa kiteknolojia na zimewezeshwa kufanya mambo mbalimbali. Naeza nikatumia simu pia kupiga picha, naeza nikatumia simu kusikiza mziki. Naeza nikatumia simu kuingia katika mtandao wa youtube nikaangalia video mbalimbali. Kwa io zana ninazotumia za kidijitali ni izo mbili.

Hapana sipendi kucheza michezo ya video na hii ni kwa sababu inanifanya nashinda kwenye nyumba kwa muda mrefu na kukosa nafasi ya kujamiana na wenzangu katika maisha halisi. Na pia naona ni kama njia ya kupoteza muda, njia mbaya ya kupoteza muda kwa sababu mwisho wa siku ninakuwa sawa nimepoteza muda na hakuna kitu nimepata. Isipokuwa tu ni ile hamu ya kucheza ule mchezo na ikiisha ndo hivo pia na mimi siku yangu imeisha na imeharibika.

Ndio, napenda kucheza ngoma, tena nikicheza ngoma niwe na marafiki zangu tukicheza pamoja. Na pia kwa kucheza ngoma, kunanifanya kama napata nafasi ya kufanya mazoezi kwa sababu viungo vyangu vyote vinacheza kwa hiyo ni njia mojawapo ya kufanya mazoezi. Na pia katika nini moja, katika mazuri unayopata katika kucheza ngoma, ni kuwa unafanya kama mazoezi, unapata muda pia kufurahia na wenzako ambao unacheza nao, na pia unaenjoy maisha.

Mara nyingi usiku ikifika saa tatu na nusu au saa nne na nusu huwa mimi najipata nimelala. Hii ni kwa sababu huwa nakua na siku ndefu, nikifanya kazi, nikiwa nangaika, huku na kule. Kwa hiyo ikifika jioni nakua nimechoka. Sasa ikifika kama saa tatu nanusu, siku au saa nne nanusu. Mara nyingi huwa mwili umechoka na nataka kujipumzika, kujipumzisha muda kama ule. Na pia hii inanipatia fursa ya kurauka kuamuka mapema zaidi kama saa kumi alfajiri nimeweza kuamka alafu najipanga kwa siku inayofuata.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Huu ndo mchezo ambao naupenda sana. Na pia mimi ni shabiki mkubwa wa timu ya Manchester United. Na ni mchezo ambao unanipatia fursa ya kujumuika na wenzangu. Ni mchezo ambao unanipatia fursa ya kufanya mazoezi na kuwa na afya nzuri. Na ni mchezo ambao pia unaleta furaha na unaleta ushabiki mzuri katika ule ubishi wa mashabiki wa timu hii na timu nyengine. Hivyo ndo sababu kubwa ya mimi kuupenda mchezo wa mpira wa miguu.

Ndiyo, napenda kurudi ujana kwa sababu ukiwa katika hali ya ujana, unakuwa una nguvu ya kufanya chochote kile unachotaka, unakuwa na nguvu ya kuweza kusupport familia yako, na pia haui mzigo kwa wengine kwa sababu hautakuwa unategemea wenzako. Kwa hiyo, ujana ni wakati mzuri wa maisha ya binadamu, ambapo ni muda ambao unajijenga kwa maisha yako ya uzeeni. Kwa hiyo ukijipanga vizuri katika wakati wako wa ujana unakuwa na uzee mzuri. Ndio napenda kurudi ujana.

Mimi napendelea mfumo wa Android, ukilinganisha na mfumo mengine kama ya Apple Phone o iOS. Hii ni kwa sababu kwanza Android Phone ni raisi na inapatikana kwa uraisi kila mahali watu wengi wanatumia Android Phone. Na pia Android Phone ni kona uduma ambazo nyingi zinakuwa nibure na ni raisi kuzipata hizo uduma. Na pia Android phone ni simu ambayo haitaji mafunzo mengi mtu yote unahezampatia simu na akanza kutumia bila ya shida yoyote ile. Kwa hiyo ni mfumo ambayo ni raisi kueleweka ni raisi kutumika na pia ni raisi kupatikana. Kama ni program zao ni raisi kuzipata na nyingi zinakuwa ni bure, haizilipiwi na upande wa usalama pia ukosawa. Kwa hiyo ni mfumu ambao mimi ni meuzoea na pia na upenda.

Kwa siku nakunywa lita tatu za maji. Na muda mwingine pia naeza nikapiga lita tano paka lita sita. Itategemea na hali ya hewa ya hiyo siku. Lakini kwa uchache huwa mimi nakunywa lita tatu za maji kila siku.

Kipindi ninacho kipenda ni kipindi cha Breaking Bad. Breaking Bad ni kipindi cha kilicho tengenezwa, sehemu za Marekani. Na hadithi yake ni hadithi ya kusisimua ya profesa mmoja ambaye alikuwa ni mwanakemia mkubwa na baadaye akaamua kuuza madawa ya kulevya hii ni kutokana na changamoto za maisha. Ni kipindi ambacho kinanifanya nifikirie katika kila hatua ni jambo gani litatokezea tena. Ni kipindi ambacho kinanifanya nitumie ubongo wangu kufikiria ni nini kitaeza kutokea kama profesor huyu akitokewa na jambo fulani. Kwa hiyo ni kipindi nilikipenda na hadithi yake ni ya kusisimua sana.

Nina muda wa kama miaka sita hivi sijawai kwenda maktabani na hii ni kwa sababu ya teknolojia kwa sababu kwa sasa nikitaka kitabu ni rahisi sana kukipata katika mtandao kuliko kwenda maktabani. Au nikitaka kusoma, naweza nikatumia kipakatilishi au, naweza katumia simu yangu kufungua kitabu na kusoma. Lakini pia, sio lazima niende maktabani ili nipate sehemu tulivu ya kusoma. Katika nyumba, nakuwa na chumba maalum cha kusoma. Na hivo basi inanipatia ule ule utulivu ambao uko kule maktabani. Kwa hiyo hii ndiyo sababu kubwa iliyonifanya nisiende maktabani kwa muda mrefu sana.

Ndiyo napenda kukimbia lakini siyo zile mbio za kukimbia mbio sana kama vile usein bolt. Hii ni kwa sababu nafanya hivi kama njia moja yapo ya kufanya mazoezi ili kuiboresha afya yangu.

Kabla yakuanza kazi naanza nz maombi alafo na tathmini kazi enyewe naanza kujipanga vile nitaeza kuimaliza kazi hiyo na jiwekea muda na pia najaribu kuangalia vipengele gani ambavyo vitakua ni raisi kumaliza. Ndani ya muda huo hivo ndo vipengele ambavo pia na vipatia kipa umbele. Kufifanya, nimalize. Nikiangalia vipengele vingine vakazi ambavo vinachanga moto kidogo ndo niweze pia kufimaliza hivo vipengele. Hivo basi na nifanya na nareza kutumia muda nilio uweka kufanya kazi hile. Nika utumia ule muda vizuri na kumaliza kazi kwa kati.

Mimi napenda suruali kwa mwanamume avae suruali na kwa mwanamke avae sketi. Mwanamume akivaa suruali nampatia heshima na anakuwa amejisitiri kama mwanamume. Na mwanamke akivaa sketi inakuwa vizuri zaidi, inafanya pia yeye amejisitiri na ataweza kuheshimika katika jamii.

Ili kuwakikisha napata afya nzuri au naeka afia yangu nzuri nakikisha kwanza nakula vizuri na pia nafanya mazoezi. Katika kula vizuri hii inausisha mlo kama vile mboga za majani, inaikisha mlo kama matunda na inakikisha pia kama ni maji nakunywa maji ya kutosha na pia kama ni vyakula aina ya wanga na punguza aina ya wanga au nakula kiasi kinachofaa na pia kwenye mazoezi nakikisha nafanya mazoezi mazoezi kama vile kutembea, kukimbia au kuogelea hii ni yote kwa sababu ya kuhakikisha mwili wangu unakuwa na afya nzuri.

Kuna njia mbili za usafiri ambazo natumia njia ya kwanza ni usafiri kutumia baiskeli, njia ya pili ni usafiri kutumia bajaji. Kama nazunguka tu wakati wa wikendi, huwa nazunguka kutumia usafiri wa baiskeli. Napeleka baiskeli toka mtaa kwanda mtaa mwengine. Napenda baiskeli kwa sababu inaipatia fursa ya kufanya mazoezi huku nikiwa na tembea. Na kama naenda sehemu ambapo nina haraka ya kufika, nita chukua bajaji, nita ingia kwenye bajaji ili nifike huko kwa haraka.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kama vile X, Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok. Hii ndo mitandao ambao kwa siku huwa natumia sana. Lakini Facebook situmii sana vile, huwa ni nadra sana kuingia Facebook. Na njia kubwa ambao, sababu kubwa ya mimi kutumia hii mitandao. Kama X natumia, kama sehemu kuu ya mimi kupata habari na kujua yanayoendelea. Ndani ya nchi na nje ya nchi, alafu mtandao kama Instagram, TikTok natumia ili kujitumbuiza ni kujifuraisha kuangalia video mbali mbali. Lakini pia saa ingine TikTok naingia ili kupata mafunzo ya vitu mbali mbali kwa njia ya video. Na halafu pia kuna mtandao wa WhatsApp ambao mara nyingi huwa natumia kwa ajili ya mawasiliano. Ni sehemu kuu ambao mimi nawasiliana na watu mbali mbali. Ndani ya nchi na nje ya nchi tena kwa unafuu zaidi.

Njia kuu natumia kuwatia moyo wezangu ni kuwashika mkono katika lile jambo ambalo nataka kufanya na kuwaminishia kuwa wana uwezo wa kufaulu katika jambo lao na pia wakati mwingine inawapatia mawaidha na motisha ya kuweza kuendelea na kile wanachokifanya. Hii ni kuhakikisha kuwa hawatakuwa na fikra yoyote ya kuvunjika moyo kwa lile ambalo wanaloliamini katika maisha yao.

Mimi napenda pilau na ni chakula kitamu sana na ni chakula ambacho katika kila karamu lazima utapata kikipikwa. Ni chakula ambayo katika jamii kinaonekana kama ni chakula kitamu ambacho kitafaa kupikwa wakati wa karamu au sherehe mbali mbali. Pilau ni chakula kinacho pikwa kwa kutumia mchele, nyama na viungo mbali mbali. Na pia unaweza ukala pilau kwa kachumbari au pilipili na mara nyingi watu wanakula na pia kwa kutumia tunda la ndizi kulia pilau. Ni chakula kitamu ambacho kimekuwa tangu jadi na watu wamekuwa wakikipenda chakula hiki.

Napenda kununua vitu sokoni, mara nyingi vitu va kawaida va nyumbani nanunua sokoni, kama vile mabeseni, kama vile vyakula, huwa nanunua sokoni. Lakini kama kuna bidhaa ya elektroniki ambayo naitaka, napenda sana kununua hizi bidhaa katika mitandao, kama vile Jumia au Amazon, au saa ingine pia Alibaba. Huwa uku unapata bidhaa mbalimbali za kielektroniki kama vile mafriji majokofu tv au washing machine. Kule nazipata kwa bei nafuu na alafu pia kuna aina mbalimbali ambao naeza nikachagua katika mitandao kama hii.

Ili kujitunza nahakikisha kwanza nala vizuri, nakula mboga, nakula matunda, nakula vyakula vyenye rutba katika mwili wangu na manufaa mingi kwenye mwili wangu. Halafu pili nahakikisha kuwa nafanya mazoezi, nahakikisha mwili wangu unakuwa na nguvu kwa kutumia mazoezi. Na pia tatu, nahakikisha kuwa situmii madawa ya kulevya, hii ni kwa sababu ya kuepuka marathi mbalimbali na pia kudhoofisha mwili wangu. Alafu nne, nahakikisha kuwa watu ambao mimi nawaeka karibu ni watu wa staarabu, watu walio elimika, ambao hata nikikaa nao kuna machache ambao au mengi naeza nkajifunza kupitia wao. Na pia jambo la nne ni kuwa ili kujitunza nahakikisha pia navaa vizuri ninakuwa na mwonekano mzuri. Hii inanipatia mimi mvuto mbele za watu.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota ususani nyakati za usiku. Uwa napenda kuwa sehemu ya kiza, nikiwa peke yangu, na kuangalia angani, nikiona ule uzuri wa nyota, jilivo tapakaa kwenye anga. Na furahia sana, nikiaangalia angani usiku na kuziona nyota, zikiwa zina meremeta kwa mwangaza mweupe usiku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa jinsi ya kutengeneza AI, yani Artificial Intelligence. Na huu ni ujuzi ambao naona ni muhimu kwa sababu kwa dunia yetu ya sasahivi kila kitu kinaenda katika AI. Mambo na Artificial Intelligence ndiyo yako kwa kasi saizi. Na nimejaribu kujifunza huu ujuzi hapo awali ila nimechukua kosi kidogo kidogo kujifunza na nimepata certificate kutoka katika shirika la Microsoft na IBM. Na sahi nimeamua niifwatilie kwa utaratibu na kwa kina zaidi kupitia video mbalimbali katika mtandao wa YouTube ili kujifunza mengi kuhusiana na teknolojia hii. Na wakati mwafaka kuanza ni sasa hivi kwa sababu kila mda unapozidi kuenda nao uvumbuzi unazidi kuja mwingine na mambo yanazidi kusonga mbele.

Ndiyo napenda kunywa maziwa napenda kunywa maziwa ya ngombe sana sana. Hii ni pia kwa sababu ya na dhutu bambali mbali na virtubisho mbali mbali na pata katika mwili wangu. Na pia napenda ya ngombe kwa sababu mara nyingine nayapata yakiwa ni matamu ni kilinganisha na kama yale ya ngamia au ya mbuzi. Kwa hiyo napenda sana kunywa maziwa ya ngombe.

Chumba ninachokipenda nyumbani kwangu ni sebule na hii ni kutokana na mpangilio niliouweka na vile kunavyo vutia. Kuna makochi, kuna meza, kuna tv. Hii inanifanya nikifika nyumbani niwahi kwanza katika sebule kwa sababu hapa ndipo ninapopata utulivu wa akili na kuweza kupumzika kwa haraka kutokana na mazingira nilioyaweka. Na mara nyingi napenda kupumzika sebuleni nikiangalia tv au nikiwa na kipakatilishi kama nakisoma au nikiangalia video mbalimbali katika mitandao na nikiwa hapa katika sebule yangu najiisi mwenye amani na mwenye utulivu na furaha.

Ndio nimewai kununua tikiti za tukio na hiyo ilikuwa ni mwezi wa disemba mwaka jana. Nilinunua tikiti za tukio ambapo kulikuwa kuna wasanii kutoka Tanzania, wanakuja Kenya, kutumbuiza watu katika usiku wa kuvukia mwaka mpya. So nilinunua tikiti tatu, tikiti yangu, rafiki yangu, mpenzi wangu.

Ndiyo nimewai kujifunza kupiga gita ila bado sijashika vizuri. Nilikuwa na nia na hari ya kutaka kujua kupiga gita. Hii ni kutokana na amu ya kujua kupiga ala za muziki. Na ule ushabiki wangu na mapenzi yangu ya muziki yalinifanya nipende milio ya gita zaidi. Nilikutana na jamaa fulani ambaye yuko kwenye bendi ya taarabu akanifundisha kupiga gita. Lakini bado sijeweza kushika vizuri hiyo ikimaanisha nahitaji muda mwingi. Kukaa na yeye ili anifunze zaidi.

Hapana sijawai kufanya yoga, ila mimi ni mpenzi wa kufanya mazoezi tu ya kukimbia, kuruka kamba au kuogelea. Yoga huwa naona sana mitandaoni, lakini sijapata muda wa kujifunza kuifanya.

Ningependa kuona maendeleo ya kimiundo msingi kama vile kuweko na hospitali za kitosha kuweko na shule za kutosha barabara ambazo zimejengwa viruzi na misingi au mitaro ya sukuma maji taka iwe imeboreshwa zaidi. Hii yote italeta mafanikio katika jamii iwapo afya na elimu zitazingatiwa zaidi kutumia miundo msingi kama vile kujengwa kwa zahanati za kisasa ambazo zitakuwa na huduma zote za kiafya. Na pia shule kuwa katika kila kijiji ambapo watoto pia tapata fursa ya kusoma.

Kinachonipa motisha kazini ni ile kueza kufikia lengo la kazi yangu ambayo ni kuhakikisha jamii yangu inaishi sehemu nzuri. Na hii yote inanifanya mimi nijitume kazini ili kueza kufika katika lengo hilo. Na ndo maana nafanya kila mbinu ili niweze kufikia ilo lengo.

Ningependa kujifunza zaidi mbinu mbalimbali za kuendeleza jamii. Hii ingenipatia fursa ya kutumia hii elimu katika vile mi naeza nikaendeleza jamii yangu bila ya kutumia rasilimali zaidi ili niweze kufikia kila mwana jamii katika mji huu wa mombasa.

Kitabu ninachokipenda ni kitabu cha mstahiki mea. Kitabu hichi ni hadithi ambaye inaelezea uongozi mbaya uliotokea katika kijiji kimoja cha masafa. Na mhusika mkuu hapa ni anajulikana kama mstahiki mea ambaye alikuwa na sifa za ufisadi, uongozi mbaya na alikuwa ni kiongozi ambaye hakuweka kipaumbele maslahi ya watu anaouongoza. Hadithi hili iliisha ikiwa wanainchi waliamua kuchukua sheria mkononi mwao na kupindua serekali ile na kuchagua kiongozi aliyestahili. Ningependa kusoma kitabu chengine cha mwandishi huyu kwa sababu ana kipaji kikubwa cha mwandishi na anakuwa na hadithi zenye kina na stadi kuu za matumizi ya kiswahili.

Ni kuhakikisha nimejifunza mbinu mbalimbali katika kufanya kazi yangu kwa ueledi zaidi na kutumia ujuzi nilioupata ili niweze kulipeleka shirika langu hadi katika nyanja, za ki mataifa na duniani kwa ujumla.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano namaranyingi huwa ni katika mtandao wa whatsapp. Hii ni kama nataka kuonana na ninae wasiliana nae na maranyingi uwa mawasiliano haya ni yale ya watu wa karibu na mimi kama vile familia au marafiki wa karibu. Ndiyo natumia mawasiliano kupitia njia ya video.

Kwanza naha kikisha nimesoma ajenda ya mkutano na nikayelewa vizuri, alafu pia na kikisha kuwa kama kutakuwa na uwezekano wa mimi kawasilisha kitu chochote katika mkutano huo au kuelezea kitu chochote katika mkutano huo, nime kiandika na nime kipitia na nime kielewa ili niweze kukieleza bila ya kukosea na pia nakikisha pia nimebeba kalamu na kitabu ili kunukuu ya nayo zungumzwa katika mkutano huu hivi ndionjia ninazo tumia katika kujiandaa na mkutano.

Nyakati za kwanza huwa natumia kwa kujipanga katika zile kazi za siku hiyo na hii inanipa fursa ya kuweza kujua kila kitu nitakifanya kwa muda gani na pia kwa kujipanga pia kunaniwezesha mimi nisipoteze wakati na kila kitu nikimalize ndani ya wakati. Na hivo basi naanza na kufanya kazi ambazo ni nyepesi kabla ya kwenda kwa kazi ambazo zina changamoto. Na hii pia inanisaidia kumaliza kazi kwa wakati na mapema na hivo pia inanipatia muda wa kuweza pia kukutana na marafiki zangu pale kazini na kueza kujamiana nao katika shuhuli za kazi.

Kwa sababu mimi ni mfuasi wa dini ya kiislamu naenda mahali pa ibada mara tano kwa siku na hii ni kwa sababu tuna ibada ya alfajiri, alafu ibada ya adhuhuri, alafu ibada ya alasiri, alafu ibada ya magharibi, alafu tukimalizia na ibada ya isha. Hizi ibada zote tunatakiwa kuzisali mskitini, ambapo sasa iyo itakuwa ni mara tano kwa siku.

Ndiyo napenda chakula cha haraka kwa sababu kinaokoa wakati na pia kulingana na ratiba ambayo ninakuwa nayo ya kazini. Ni nakuwa na muda mchache sana wa kuweza kujitayarisha au kutayarisha chakula mpaka kiive ili niweze kula. Kwa hiyo chakula cha haraka inanirahisishia wakati na pia kinaokoa muda kwa sababu ninapata chakula kwa wakati mchache na pia nashiba na kuweza kuendelea na ratiba yangu ya siku.

Huwa naangalia umuhimu wa darura hile na kama itajika mimi nifanye hile kazi basi nitatumia wakati na nafasi nilionayo mda ule ule na kuwakikisha nimeimaliza kazi hile bila ya kupoteza wakati. Na kama itahitajika pia mimi niweze kutumia mda mwingi wa kufanya kazi hile, basi pia nitaeza kuwekea hile kazi mda wangu wote mbaka ni malize na hiyo hote ni kilinganisha na umuhimu wa darura ambayo hiko katika hiyo kazi.

Mandhari nzuri niliwai kuona ni fuo za bahari kusini mwa pwani ya Kenya, ambao uwa zinakuwa ni kivutio kikuu sana cha watalii, ndio maana zinakuwa na watalii wengi sana. Fuo izi zinakuwa ni safi na maji yake yanakuwa ni masafi yenye kuvutia na muda mwingine yanakuwa yametulia hadi uneza ukaona samaki wa wenye rangi tofauti tofauti wakiogelea katika fuo zile. Ni mandhari nzuri ya kuvutia na inakuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watalii kutoka pembe zote za dunia.

Changamoto ni nayo kutana nayo kazini ni ile changamoto ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Unaweza ukaingia asubuhi na ukatoka usiku. Hivo basi unajipata umechoka na unahitaji tu ukifika nyumbani unahitaji kulala. Na changamoto nyingine ni siasa ambazo huwa hazikosi kila ofisini. Huwa zile siasa zinakuja na fitina nyingi. Na mwisho wa siku kama utakua hauna uvumilivu unaeza uka kosana na watu wengi. Kwa hiyo pia ile inakuwa ni changamoto kubwa. Nazo kutana nazo kazini. Changamoto nyingine ni ile hali ya kuwa naeza nika fika mashinani. Nikaona tatizo linalo kumba jamii fulani. Nikataka kuwasaidia. Lakini kwa sababu moja au nyingine za kiofisi nikawa sina uwezo ule. Hivo basi najipata ni na moyo mzito na nakuwa nikiji laumu. Kwa nini sijaweza kuwasaidia watu kama wale.